Nimewahi kushiriki kwenye mashindano sana sana wakati nilikuwa mtoto, si mdogo vile, lakini nikiwa kama nina umri wa miaka kama kumi hivi. Tulikuwa na mashindano aina nyingi, pale kanisani, pale shuleni, mashindano ya kukimbia, mashindano ya kuvuta kamba, unajua. Sasa mambo yale yote nilikuwa ninayafanya, nina shiriki. Na ata nikiwa katika shule ya upili na kumbuka kuna muda tulikuwa na mashindano ya kufanya hesabu. Kwa hivyo, watu na wanafunzi wa sehemu mbali mbali na mashule mengine ya nje ya likuja kwa shule yetu kufanya hilo shindano la kufanya hesabu. Na kwa sababu mimi nilikuwa kulingana na mwalimu wetu, nilikuwa mimi mwanafunzi ambaye anapita katika hesabu, wakanichukua, wakasema nitawakilisha darasa letu. Siku shinda ama siku pata namba moja ama namba mbili ama namba tatu lakini na furahia nilishiriki kwa sababu baada ya kushiriki nilipatiwa cheti cha kuonyesha kwamba nimeshiriki katika mashindano hayo.